Usiku kabla ya kulala huwa naoga, nikishamaliza kuoga. Kabla ya kuoga huwa nafanya mazoezi yangu ya kila siku ya usiku, nikishamaliza kufanya mazoezi huwa naenda kuoga, nikishamaliza kuoga, ninarudi kwa ajili ya kupumzika. Ni kipumzika na sali na mwomba mungu wangu na kula chakula vizuri pia na pumzika na wasiliana na ndugu jamaa marafiki napanga mipango yangu ya kesho. Nitaanzia wapi kwa ajili ya kufanya kazi baada ya hapo huwa na narudia tena kumwomba mungu aniongoze niweze kulala salama niweze kuamka salama niweze kufanya kazi zangu za kesho salama bila ya shida yoyote baada ya hapo huwa nalala zangu kwa ajili ya kesho.

Ndiyo, napenda maua na napenda vitu vyote vinavyotokana na maua kama asali na nyuki na hapa ninapoishi nimepanda maua mengi sana kwenye garden yangu nina bustani kubwa sana ya maua kwa kuwa ninayapenda na yananiletea upepo yananiletea mwonekano mzuri wa nyumba yangu kwa hivyo maua ni kitu ambacho ninakipenda kutoka ndani ya moyo wangu hivyo, maua nayapenda na nimeyapanda mengi sana nyumbani mwangu.

Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nilikuwa na mwanamke wangu tulipendana, akanipenda nikampenda. Ijapokuwa kuna baadhi ya vitu vikatokea, ikapelekea mimi na yeye kutengana. Tuka kaa zaidi ya miezi minne, hatuwasiliani, hatutaftani. Ila, hiyo miezi kumbe mwenzangu alikuwa na uja uzito wangu. Iajpokuwa kabla ya mimi kujua ana ujauzito, tulipitia mambo mengi alikuwa ananichiti alikuwa na wanaume mambo mengi kama hayo alinifanyia. Tena kipindi hicho nilikuwa nasoma chuo na yeye yuko chuo kwa hiyo maswala ya wanaume alikuwa nayo alikuwa anafanya sana maswala ya wanaume ana mazoea sana na wanaume tu nikamnunia sikuwa namtafuta kama miezi minne hivi baadaye akaja akanitafuta akaniambia wile nina mimba yako akanielewesha jinsi ilivyokuwa akaniambia sasa hivi mimba ina miezi minne na mimi kipindi hicho nilikuwa nimehama chuo. Nimehamia chuo kingine mkoa mwingine nilienda Dodoma yeye alikuwa bado yupo Arusha hana msaada wote wanaume zake wote waliokuwa wanasipendi nao ambao wanafanya wanisahau mimi wakamuacha baada ya kuona ana mimba ila akanitafuta mimi nikamuelewa nikamuita nilipokuwa naishi. Nikaanza kumtunza yeye pamoja na mimba ijapokuwa ilikuwa ina ukakasi nilikuwa sijui kama kweli mimba yangu au sio yangu manake tulikuwa tumegombana na tulikuwa hatuna maelewano mazuri kama miezi minne hivyo kwa mtu wa kawaida kuamini mimba yangu sio yangu ilikuwa ni ngumu ila mi nikamchukua yule binti, nikaanza kuishi naye alikuwa na damu pungufu ya kiwango ambacho kinatakiwa kwa mjamzito. Nikamlea, wazazi wake walikuwa hawajui, yaani nilirisk maisha yangu kwa kumchukua binti yao bila wao kujua, nikaishi naye, mpaka mimba ikafika miezi tisa nikawa namhimiza kuenda kliniki, tunaenda wote kliniki tunafanya mahitaji ya msingi ambayo yanahitajika kwa mtoto kabla hajazaliwa na mwisho wa siku mtoto akaja kuzaliwa pale pale nilipokuwa naishi tukampeleka hospitali akaenda kujifungulia hospitali yaani uchungu ulimshikilia nyumbani nilipokuwa naishi mimi nikampeleka hospitali kwaivo hicho ni kitendo au jambo jema ambayo nimeshawahi kufanya kumsamehe mwanamke ambaye alinifanyia mabaya alinichiti aliniumiza moyo wangu ila mwisho siku nikamsamehe na sikujali chochote. Sikujali kama mtoto ni wangu au sio wangu. Nikamchukua nikamtunza. Nikaishi naye zaidi ya miezi mitano tunakula, tunapika, tunapakua kwera yangu wazazi wake hawakujua chochote. Niliriski maisha yangu kwa kuwa jambo lolote baya lingemkuta yule binti labda, siombei angefariki kipindi anajifungua wazazi wake wasingenielewa kwa kuwa nilimchukua huyo binti bila ridhaa ya wazazi wao kwa hiyo nilifanya jambo sio zuri kweli ila nilifanya kwa nia njema ili niweze kuokoa maisha yake pamoja na maisha ya mtoto kwa kuwa yaye alikuwa anaishi anaishi chuo hamna msaada wowote alikuwa anakaa hostel hamna anayemezingatia kwenye maswala ya kula pa kulala wala kwenda kliniki kwaivo nikamchukua kwa jambo jema ili niweze kumlea nimzingatie kwenda kliniki kula vizuri kulala vizuri japo nilikuwa nahatarisha sana maisha yangu endapo jambo lolote baya lingemkuta yule binti mimi leo ningekuwa katika hali ngumu ila mwenyezi Mungu akasaidia. Binti akajifungua salama na mtoto akawa salama mpaka sasa anaelekea miaka miwili kwa hiyo hilo ni jambo langu jema ambalo nimeshawai kufanya katika dunia hii kumsaidia mtu ambaye aliniumiza, alinichiti kwenye maisha yangu ila nikaeka mambo yote pembeni na nikaamua kumsaidia bila ya kinyongo chochote bila kuona shida yoyote kwa hiyo hilo ndiyo jambo langu jema ambalo nimeshawai kulifanya na litabaki kwenye historia yangu. Kurisiki maisha yangu kwa ajili ya mtu ambaye ashawai kuniumiza, ashawai kunichiti. Aliniita majina mengi, aliniita mi king'ang'anizi ashawai kuna mwanume wake mwingine kipindi ananitukana mimi ashawai kunishikia kisu ili niachane na huyu mwanamke yaani kama anataka nitishie maisha ila yote hayo niliyasahau nikamlea huyo binti nikailea mimba yake na mpaka sasa hivi mtoto anaelekea miaka miwili kwa hiyo hilo ni jambo jema ambalo nishawai kulifanya kwa hiyo hilo ndiyo jambo jema au kitu chema ambacho nishawai kukifanya nachoweza kukisema hivi sasa.